Ninapata habari vipi? Kupata habari ni rahisi siku hizi. Kuna njia nyingi kulingana na kile unachopenda na upatikanaji wako. Hizi ndizo njia kuu ambazo mimi hupata habari. Kwa vyombo vya habari kama vile redio, televisheni, magazeti na majarida. Pili, mimi hupata habari kupitia mtandaoni. Tovuti za habari, mtandao za kijami, kama vile Facebook, X au Instagram. Pia mimi hupata habari kupitia mawasiliano ya moja kwa moja na mazungumzo na watu. Pia mimi hupata habari kupitia kwa taasisi rasmi kama shule, na vyuo, ofisi za serikali, vituo vya jamii. Na mwisho mimi hupata habari kupitia teknolojia ya kisasa kama simu za mkononi au barua pepe. Hizi ndizo njia ambazo mimi hupata nazo habari.

Jee, ninapenda mziki wa jadi. Ndiyo, mimi upenda sana mziki wa jadi. Napenda mziki wa jadi kwani mziki wa jadi hukufanya mtu ujisikie fahari kuhusu asili, kabila na tamaduni zako. Pia, nyimbo za jadi mara nyingi zina ujumbe mzito, ushauri wa maisha, maadili, historia au hadithi za kweli. Pia, ngoma, filimbi, zeze na kayamba uleta latha ya kipekee inayogusa moyo. Na pia, hukukumbusha nyakati za utoto, sherehe za kijijini au nyakati za furaha na familia. Mwisho, kuimba na kucheza mziki wa jadi kwa pomoja huleta furaha, shikamoo na ukaribu. Na mwisho kabisa, mziki wa jadi hawitaji teknolojia nyingi. Ni wa kweli, wa karibu na maisha ya kila siku. Ndiyo maana mimi upenda sana mziki wa jadi, kwani ina mazuri sana.